Ushirikiano katika timu ni jambo la muhimu kwa ajili ya kuhakikisha mnafikia malengo. Na mimi binafsi huwa nafanya yafuatayo kwa ajili ya kuhimiza ushirikiano katika timu. Cha kwanza, ni kuhakikisha mawasiliano ya wazi na ya mara kwa mara baina yetu. Kitu kingine, kuweka malengo ya pamoja kama timu, kuheshimiana na kuthaminiana mchango wa kila mmoja wetu, kugawana majukumu kwa haki na usawa, kujenga imani baina yetu na kusikiliza maoni ya kila mmoja wetu. Cha mwisho ni kutatua migogoro kwa hekima na haraka kusudi kusije ukatokea mpasuko katika timu.